Hivyo mimi huwa siendi maktabani kabisa, siendi maktabani manake Mara nyingi mimi hununua vitabu ambazo ninahitaji kwenye duka, ma maduka ya vitabu. Kwa hivyo mara nyingi unajipata, huhitaji hiyo kwenda ka kwenda kwenye maktaba kupekua huko ama mara nyingi imi hizi vyombo vya kisasa ama social media yani imekuja kuleta, kurahisisha njia ya kusoma vitabu mingi. Kwa hivyo unapata pengine huna haja ya kukufika pale maktabani.

Mimi kabisa sipendi kuzungumzia siasa hasa mali ambapo mna watu wamechanganyika manake siasa sana sana zinaleta chuki kuna watu ambapo mbao wapo ndani sana ya siasa, unapata pengine ukienda pale uanze kuongea mambo ya siasa ambaye anawegeme upande amba wao awapo, mara nyingi na uleta chuki Inaezi kapelekea hata vita manakea watu siasa zimewangia katika damu yani Kwa hivyo unapata mimi uondokea sana kuzungumza kuhusu siasa.

Ehe. Wakati nimo male pale kazini na ninaona na ninaona kwamba nini kuuza kwangu kunaenda sawa, kazi inaendelea vizuri mimi husikia yasa hilo jambo sana haswa wakati pesa ambapo zinaendelea kuingia kuingia wateja wanaingia mimi hilo jambo hunipa motisha sana wa kuendelea. Kwa hivo mi napendelea wakati ambapo kazi ipo chini, kuna mapato bora kuuza ninauza vizuri, kwa hivyo Nina nina sikianga sana hilo jambo limenipa nguvu.

Nadhani ndiyo manake mara nyingi mimi huja na ubunifu asa kukupanga nyumba yangu hivi ni nakuja na ubunifu mipya katika kazi zangu unawana nabadilisha hili pale nabadilisha pale pia mimi bado ni mtungi wa mashahiri hadithi kwa hivo wa mimi naezasema kwamba mimi ni mbunifu.

Nathani ndiyo ninaweza kuishi siku moja tu bila teknolojia lakini zaidi ya siku moja kidogo inakua nitatizo kumanati. Kuna yale mazoevu ya kukua kila mara unanafasi ya kupata iyo mambo ya teknolojia. Kwa hivyo unapata pale pengine siku moja ndiyo lakini ikizidi siku moja inakuwa ngumu kidago kwa sababu ya yale mazoefu.

Mara nyingi mimi uweka plastiki ambazo nishatumia kwenye katika pipa la takataka. Kuna wale ambao ukuja kuchukua hizi takataka mara moja kila wiki. Wao kusanya hizo plastiki zote wakizitenganisha na takatakata zingine kisha wanazipeleka kwenye makampuni kuna hawa watu ambazo ambazo zinunua kwa wingi wanazirudisha kwa makampuni zinaenda tena kutumiwa tena mara ya pili.

Wakati napumzika mchana mimi hupenda kulala, maanake mimi huamuka mapema sana. Hivi wakati ambapo ninapata nafasi mzuri ya kupumzika, mimi huenda pale nikalala kidogo. Hiyo hunisaidia kutuliza mwili wangu na kupumzika vizuri na pia mawazo yangu inaweza ikatulia, ikapata nafasi ya kupumzika kidogo.

Mimi nilikuwa nafurahia sana sana wakati nilipokuwa pale shuleni, nilikuwa nafurahia wakati wa mijadala, tungeenda pale kwenye chumba cha mamkuli, ndiko mijadala ilikuwa inafanyiwa kwenye holi. Iwe basi, wakati tunaenda pale, nilikuwa napenda sana sana ile mabishano katikati ya wapinzani na wale ambao wanaunga mukono. Ivyo basi nilikuwa naona ilo jambo likipendeza na lilikuwa linaniletea furaha sana.

Mimi, ni maramoja kwa muda huwa na soma magazeti manake, sikuizi social media zimekuja, kuna ile mitandao, sasa unapata yale mamba ambaye Hapo awali tulikuwa tunaweza kuyapata tu magazetini, tunaweza kuyapata katika mitandao kirahisi, na pia pale kwenye televisheni tunaweza tukuyapata kirahisi. Hivyo basi unapata sihitaji sana sana kutafuta gazeti hili kupata zile habari zilizomo ndani.

Kumbukumbu nilio nayo ni kutoka utotoni ni pale ambapo tulikua tunaenda kuogelea mtoni, tulikua tunatumwa na vibuyu kuchota maji pale, tukifika pale tunatoa nguo, tunaingia apo kwa ile maji ya mto, manake hatukuwa na ule ule ujuzi wa kuogelea, tulikua tu tunashikilia mawe na kupiga tu maji kwa miguu. Nilikuwa na iyo kumbukumbu ninaiweka na ninaidhamini sana moyoni mwangu.